Ndio, nilikuwa naeka lakini niliacha kuweka. Kwa sababu sipendi watu wakizorora maisha yangu sana napenda tu maisha tu imetulia haina mambo mingi na pia napenda mtoto wangu akikuwa na hiyo amani sipendi siku moja awai ingia mtandaoni apate mamake maybe kuna mtu alimwongelesha vibaya ama kuna mtu alijibiana vibaya kwa hivyo nilicha kuweka.

Hapana, mimi sisomi gazeti. Kwa sababu simu zimekuja ambazo zina mtandao, unajua mambo inayoendelea. Mimi niliacha kusoma gazeti. Wanatazama runinga ama kutumia simu yangu kuangalia mambo yanayo inaendelea.